Sijampigia amina simu kwa muda mrefu naomba nimpigie leo. Niangalie hali yake yeye ni rafiki yangu wa karibu tango shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita ulikua mgonjwa. Natumaini sasa umepona. Labda tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tumeongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Rafiki wa kweli ni nadra sana lazima tu watunze. Nitampigia. Baada ya kazi ya leo tutapanga siku nzuri ya kukutana tuzungumze kwa urefu urafiki ni hazina ya dhamani kubwa.

Mwalimu ainipigia jana. Anasema mtoto wangu ana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli lazima nizungumze nae leo yeye anasema amefanya fanya kazi zote. Lakini masomo mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda nacheza sana. Nasahau masomo. Nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni funguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida badae. Tuta kaa naye kesho jioni tuangalie za kazi zake pamoja. Ita msaidia kama ana olewa watoto wanahitaji msaada wa wazazi. Msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Nyumba yangu inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Yemovia kuchomea vikuhozi. Nahitaji taji, kunawishwa sakafu lazima ifigwe ifagiwe na kupanguliwa. Ninaitaji kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki. Nifanye. Kazi ikiwa na furaha. Watoto wata nisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatowa amani ya moyo. Nafikiri nitatumia sabuni tu ya kusafisha. Tutakaa kwenye nyumba safi ila.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sija soma nimekuwa na shughuli nyingi leo ni tachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kita nizungu, kina zungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti na soma asubuhi lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ni napenda kusoma na wanaanza kupenda. Tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi nakwenda kweda wiki ijayo kusoma na kufungua akili kujua mambo mapya.

Nahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekuwa ngumu sana utakaa nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu nitakunjua mikono na miguu mwili unauma kidogo. Labda ntakunywa chai ya moto hupunguza msongo wa mawazo nitazima simu yangu kwa muda siwezi sikia kelele za barua pepe kando ya kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi naomba niwe kimya tu nizisikize sauti ya asili, za asili, ndege wanaimba upepo unavuma taarifa. Hii ndio amani ya kweli.

Inaitaji kuwa natijia zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi labda ninazisumbuka sana. Nahitaji kuandika wala ya mambo ya kufanya kila subuhi. Nitafinya kazi muhimu kwanza kabla akili ijachoka. Nitazima barua pepe kwa muda. Uzu kuangalia kila dakaki. Ntajiwekea muda kwa kufanya kila kazi. Nitakia za lazini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi, nitaondoa, kitu navyonisimbua, usawangea mezani mwangu nadhani mtandao nitauzima kwa wakati wa kazi, nadhani mikakati hii itanisaidia nitajaribu hii wiki kuona matokeo.